Asubuhi ile nilikaa mezani nikitazama kikombe kilicho mbele yangu Nikijiuliza swali rahisi lakini lenye maana Napenda chai au kahawa? Harufu ya kahawa ilikuwa nzito Ikihahidi kuniamsha haraka. Chai kwa upande mwingine ilikuwa tulivu Ikinialika nipumue kwanza Nilipokumbuka siku zangu za shule chai ilikuwa rafiki wangu wa karibu kunipa joto na utulivu kabla kuanza siku Lakini nilipokuwa na majukumu mengi kahawe ilinisaidia kusukuma mbele. Nikajiuliza ni kinyaji gani kinachonifaa leo nahitaji nguvu au utulivu. Nikamimina chai nilichagua pole pole nilihitaji mawazo yaliowazi si haraka. Nilipoinuwa kikombe nikatambua kuwa, swali halikuwa chai au kahawa pekee bali kujitambua. Wakati mwingine tunaitaji mskumo, wakati mwingine tunaitaji amani Nikanywa kwa tabasamu, leo ni siku ya chai huenda ikawa kahawa na nikigundua kuwa, kujua unachopenda kwanza kujiuliza maswali sahihi na kujipa ruhusa ya kuchagua kulingana na wakati.

Kila ina inamahitaji yake, lakini kuna study chache ambazo zimekuwa msingi wa mafanikio yangu kazini. Mojawapo ya stadi muhimu zaidi ni mawasiliano bora. Kila siku hujiuliza, ninawezaje kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Je, ninaelewa vizuri kinachoelekezwa kufanya. Mawasiliano mazuri hunisaidia kushirikiana na wengine, kuepuka migongano na kutekeleza majukumu kwa ufanisi. Stadi nyingine muhimu ni nidhamu na usimamizi wa muda. Kazi hunifundisha kupanga, kipaombele na kujiuliza. Kazi ipi na ya haraka zaidi nitaitimizaje kwa wakati. Nidhamu hunifanya kuwajibika na kuaminika. Jambo ambalo ni muhimu katika mazingira yote ya kazi. Pia, uwezo wa kujifunza na kubadilika ni stadi muhimu sana. Dunia ya kazi, hubadilika kila siku. Hivyo hujiuliza. Ni ujuzi gani mpya nimeweza kujifunza leo. Nitaboreshaje utendakazi wangu kesho. Kuwa tayari, kujifunza, hunisaidia kukua kitaaluma na kukabiliana na changamoto mpya. Kwa ujumla, stadi hizi, mawasiliano, nidhamu na kujifunza, ndizo zinazo niongoza kazini. Zinanisidia kufanya kazi kwa ufanisi, kujenga mahusiano mazuri na kufikia malengo yangu.

Ivo nimewahi kufanya yoga ni uzoefu ambao sikutarajia ungeniguza kiasi kile ilianza kwa kujiuliza kwanini watu wengi husisitiza kuhusu yoga Je kweli inaweza kutuliza akili yenye mawazo mengi nilipoingia darasani kwa mara ya kwanza nilikuwa na wasiwasi nitafaulu kufuata maelekezo mwili wangu utaweza dakika chache za mwanzo zilikuwa gumu sana Lakini kadri nilivyoendelea kupumua kwa utulivu, kila kitu kilianza kubadilika. Nilijiuliza tena, kwanini pumzi rahisi inanifanya nijiskie mwepesi hivi? Kwanini mwili unaanza kuachia mkazo? Kila mkao ulikuwa kama mazungumzo kati ya mwili na akili. Baada ya kumaliza nilijikuta nikiwa mtulivu. Kuliko nilivyoanza, nikatafakari. Je, hii ndiyo amani ambayo huwa tunaitafuta kila siku Je, kujipa muda na kujisikiliza kunaeza kubadilisha maisha Tangu siku hio, yoga imekuwa zaidi ya mazoezi safari ya kujitambua na kujirudishia utulivu.

Nilipokuwa mtoto nilipenda kufanya mambo mengi yaliyo nifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Mara nyingi hujikuta nikiuliza. Kwanini nilikuwa na nguvu nyingi hivyo? Ni nini kilicho nifanya nishindwe kukaa mahali pamoja? Nilipenda kucheza nje na marafiki, kukimbia bila kuchoka, na kucheza michezo ya kabuni. Iliyotufanya tusahau muda. Nilifurahi sana kuchunguza mazingira yangu. Ni nini kilikuwa kinanivutia zaidi? Mchezo mwenyewe au urafiki uliokuwepo. Kwanini kila siku ilionekana kama tukio jipya? Wakati mwingine nilipenda kukaa pekeyagu. Nikitazama vitu vidogo kama wadudu au mawingu. Nikitengeneza hadithi kichwani mwangu. Utoto wangu ulikuwa rahisi lakini mwenye maana. Hakukuwa na presha nyingi. Ni furaha tu ya wakati huo. Nikijiuliza leo. Jee, bado ninaweza kurudisha ile shauku na furaha niliyokuwa nayo utotoni? Jee, maisha yananipa nafasi ya kucheka bila sababu kama zamani? Kumbukumbu hizo hunikumbusha umuhimu wa kufurahia maisha. Hata kama mambo yanayotendeka ni madogo.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya. Na kila wakati hujijulisha ni kitu gani kipya nitakacho jifunza leo? Teknolojia hii itanirahisishia vipi maisha yangu. Udadisi huu hunisukuma kuangalia kifaa kipya au programu mpya. Hatakama sijui mara moja jinsi ya kuitumia. Mara ya kwanza si kila kitu huwa rahisi hujiuliza. Kwanini inaonekana ngumu mwanzoni? Jee, ntavumilia kidogo, ntapata kuelewa, lakini kadri ninavyoendelea kujaribu, hofu hupungua na kujiamini kuna panda. Kila kipengele kipya kinachojifunza, kinanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kuelewa teknolojia kwa undani. Zaidi ya hayo, teknolojia mpya sio tu vifaa au programu. Ni fursa ya kukua, jiulize je, nitoe ubunifu zaidi. Je, nitapata njia mpya ya kutatua matatizo. Kuijaribu kunanifanya nijiskie mtulivu lakini pia na msisimuko. Ukijua kila jaribio linalofunika njia na ya kujifunza na kuboresha kila siku. Kwa hivyo, jaribu teknolojia mpya ni zaidi ya burudani ni safari ya kujifunza, kugundua na kushirikiana na dunia inayobadilika kila wakati. Hii inachukua karibu dakika mbili.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na uzoefu huo bado unanikaa moyoni. Maraya kwanza nilipofika karibu na maji nilijiuliza Kwanini maji ya nawezo wa kutuliza akili hivi? Kwanini nikiwakaribu na ziwa nahisi amani isio ya kawaida? Nilisimama kimya, nikitazama, mawimbi madogo, yakigonga ufuo kwa utaratibu. Kadri muda ulivyopita nilianza kuangalia mazingira yote kwa makini ni sauti gani hii ya upepo unaopita jua maji? Kwa nini ndege wanaonekana kufurahia uhuru wao zaidi hapa? Kulikuwa na uzuri wa asili ulionifanya nisahau ''pressure'' za maisha ya kila siku Nilijikuta nikivuta punmzi ndefu Nikiachilia mawazo mazito pole pole Nilipokaa hapo kwa muda nilianza kutafakari Je, maisha yangu yangekuwa vipi kama ningejipa muda wa kupumzika mara kwa mara Kwanini hua tunakimbizana sana tukisahaa utulivu? Ziwa lilinionyesha umuhimu wa kusimama, kuangalia, kujisikileza Nilipondoka nilihisi nimepata nguvu mpya, sio kwa sababu nilifanya jambo kubwa bali, kwa sababu nilikuwa nimeungana na asili Je, nitapata tena nafasi ya kurudi hapa Je, ntaendelea kuthamini utulivu huu hata nikiwa mbali na maji? Ziara ile ilinifundisha kuwa wakati mwingine amani tunaohitaji iko kimya kimya. Karibu nasi.

Ndiyo nimewai kushiriki mashindano na uzoefu huu uliniacha na kumbu kumbu nyingi za kujifunza Kabla ya kushiriki nilijikuta nikiuliza Jee niko tayari kweli nitafanya nini nikishindwa Kwanini moyo wangu unapiga kwa kasi hivi hofu na hamasa vilichanganyika lakini bado nilichagua kujaribu Wakati mashindano ya lipo anza shinikizo liliongezeka Nilijiuliza tena nitajiamini vipi mbele ya watu wengi Jee, nitakumbuka yote niliyo yafanya mazoezi. Kadri nilivyo endelea niligunduwa kuwa, nilikuwa nikijifunza kujithibiti, pumua kwa utulivu na kuzingatia lengo langu badala ya hofu. Badala ya mashindano, haiku jalisha sana kama nilishindwa au la, nilijiuliza. Jee, sijapata ujasiri zaidi. Jee, sijijui vizuri kuliko kabla, nili hisi fahari kwa sababu nilikuwa nimejitokeza, jipa nafasi ya kujaribu. Uzoefu huo ulinifundisha kuwa mashindano siyo tu kuhusu ushindi, je kushiriki si hatua ya kwanza ya kukua. Je changamoto hazitufundishi zaidi kuliko faraja. Tangu wakati huo nimeanza kuona mashindano kama fursa ya kujifunza, kujijenga na kujiamini dhairi.

Haiya, mara nyingi watu hutuuliza, unaenda mahali pa ibada mara ngapi. Kwangu mimi jibu si rahisi, si kila siku lakini kila wakati moyo unapuamsha. Jee, umewahi kuuliza. Je, mimi niko wapi ndani ya maisha yangu. Nafanya nini kuunganisha roho yangu na dunia hii? Kila jumapili asubuhi, ninasongea kwenye kanisa dogo lililojaa mwanga wa jua unaopenya kwenye madirisha ya rangi. Je, unajua jinsi mwanga mdogo unaeza kuangaza giza kubwa sauti za kwaya zinanikumbusha kwamba maisha ni zawadi Esha hukuweza kila siku Kuna mahali pa utulivu Mara nyingine pia napanda mtaa wa jirani si kwa kanisa bali kwenye msikiti mdogo ambapo wanakusanyika kwa sala za alfajiri Hapo kila neno linafika moja kwa moja kwenye moyo Unaweza kujiuliza Je, ninaweka muda wa kutosha kwa kisi na kushukuru Lakini si tu jumapili, wakati mwingine sitaki kushiriki hadithi au maswali, ninaenda pekee yangu kwenye bustani ya jirani, nafikiri hii ni sehemu ya ibada yangu, kutulia, kuhesabu pumzi zangu na kushukuru kwa kila kitu kilichonipa furaha na changamoto. Je wewe unatoa muda wakupumzika au kusikiliza sauti ya ndani. Kwa hivyo mara ngapi ili si swali tu labda si mara kila siku lakini kila wakati ninapokuwa na haja kutafuta amani mahali pa ibada linanibidi. Kwa sababu ibada si mahali tu ni hisia ni uhusiano wangu na maisha na kila kitu kilicho juu yangu. Na wewe umechukua muda gani kuungana na moyo wako leo.

Haya nilipokuwa na marafiki wangu kutoka nchi mbalimbali tuliamua kuenda kwenye mkahawa mdogo uliokuwa katikati ya jiji Chakula gani kigeni umewahi kujaribu? Wangeuliza Nilicheka kidogo nikaona kwa kweli leo siku ya kujaribu Walileta sahani, samaki walipikia kwa viungo vya kipekee ambavyo singekuwacha kuona na harufu yake sikuwahi kuskia. Tulijaribu kipande kidogo tu, kisha tukaruka katika mazungumzo ya ladha mpya ni kama kile kipande kilikuwa hadili na kila kiungo kilinipa changamoto ya kujaribu kuelewa tamaduni ngeni Nikauliza mwenyewe je, ninaacha hofu ya kujaribu mambo mapya? Kwa kweli, chakula hiki kilinifundisha kwamba kujaribu kigeni Si tu kuhusu ladha, bali pia ni njia ya kufungua akili na moyo kwa dunia kubwa zaidi Baada ya siku hiyo, kila nilipokutana na chakula kilicho, kisicho cha kawaida nilijisikia tayari, nikijiuliza ni ladha gani nyingine, nitakayojifunza leo. Kwa kweli, chakula kigeni kilinifundisha umuhimu wa uvumilivu, shauku na ujasiri wa kujaribu mambo mapya.